Mara nyingi wikendi mimi hupenda kupumzika nyumbani. Baada ya wiki ndevu ya kazi. Jumamosi asubuhi mimi ufanya usafi wa nyumba na kuenda sokoni kununua chakula cha wiki. Jioni mimi huenda kucheza mpira na kutasama filamu na rafiki zangu. Jumapili ni siku ya ibada na familia. Sisi hula chakula cha mchana pamoja na kuishia kutembea bustanini tukiwa pamoja.

Ndiyo, bado mimi naishi mahali nilipozaliwa na kukulia. Napenda sana hapa kwa sababu nina marafiki wengi na familia yangu iko karibu. Mazingira ya hapa, ni tulivu na najisikia nyumbani zaidi kuliko mahali pengine popote. Sijawahi ona sababu ya kuhamia mji mwingine kwa sababu. Kwa sasa, kwa sababu kila kitu nilichohitaji kinapatikana hapa.